Ninatumia simu yangu kwenye kuandika, lakini pia ninatumia simu yangu kwenye kupiga simu. Vile vile simu inanisaidia kwenye mawasiliano. Nawasiliana na nduguzangu, lakini pia ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kazini.

Ili kuweza kushilikiana na wengine. Ninahakikisha mawasiliano yetu ni rafiki. Kila mmoja anawasiliana na mwingine kwa urafiki zaidi. Hivyo ndivyo ninavyofanya. Lakini pia ninafanya kazi kwa ushilikiano na wenzangu kwa kudumisha upendo na amani na pia kwa kufanya kazi kwa juhudi.